Wakati wa siku kuu, mimi husherehekea kwa kuungana na familia na marafiki wa karibu, ili kufurahia upendo na umoja unaotukutanisha pamoja. Siku hiyo, huanza kwa shamra-shamra za kuandaa vyakula vya asili na mapishi maalum yenye harufu nzuri inayojaza nyumba mzima. Huku kukiwa na nyimbo na vicheko vinavyo ashiria furaha ya dhati. Sisi hula pamoja mezani kama ishara ya shukrani. Tukibadilishana zawadi na kusemezana maneno ya heri yanayo jenga matumaini mapya kwa siku za usoni kwangu mimi, kiini cha sherehe ni kutengeneza kumbukumbu, zisizo futika na kudhamini uwepo wa watu muhimu maishani mwangu katika mazingira ya amani na bashasha.

Mimi hupendelea kutumia huduma ya wi-fi badala ya data ya simu kwa sababu inanipa uhuru wa kufanya mambo mingi mtandaoni bila kuwa na hofu ya kuishiwa na vifurushi haraka. Kutumia wi-fi kuna niwezesha kupakua mafaili makubwa, kutazama video za ubora wa juu na kufanya kazi zangu kwa utulivu kutokana na kasi yake ya uhakika na gharama nafuu kwa matumizi ya muda mrefu. Kwangu mimi, wifi ni chaguo bora zaidi kwani inanihakikishia mawasiliano ya kudumu na yenye nguvu. Jambo ambalo ni muhimu sana katika kurahisisha maisha yangu ya kidigitali kila siku.

Jinsi ninavyo wakaribisha wafanya kazi wapya kwanza mimi huwafanyia maandalizi ya mapema ambao mimi huyafanya kabla ya siku ya kwanza. Mimi huhakikisha vifaa vyote vya kazi kama kompyuta barua pepe na kadi za utambulisho zimekamilika. Pia nafanya mapokezi ya kirafiki na utambulisho, na mpokea mfanyikazi yule kwa bashasha anapo wasili na mtembeza ofisini iliajue maeneo muhimu kama vyoo, sehemu ya chakula na njia za dharura. Pia na mfanyia mafunzo na muongozo wa kazi ambayo inaitwa kwa kimombo orientation. Mimi hutoa maelezo ya kina kuhusu utamaduni ya kampuni, sera na malengo ya shirika. Mimi pia huweka malengo na matarajio ambapo naketi nae na tunajadili majukumu yake kwa upana. Pia nafanya ufuatiliaji wa mara kwa mara nisiishie siku ya kwanza tu. Nafanya ufuatiliaji ambao kwa kimombo huitwa check-in baada ya wiki ya kwanza na mwezi ya kwanza.

Mnyama ninaipenda ni mbwa. Napenda sana mbwa kwa sababu ni viumbe wenye upendo wa thati. Uaminifu usiyo na kifani na uwezo mkubwa wa kuelewa hisia za binadamu. Kwangu mimi, mbwa si mnyama tu wa kufugwa. Bali ni rafiki wa kweli ambaye yuko tayari kunifariji ninapokuwa na huzuni na kunifurahisha kwa michezo yake pindi ninapohitaji changamuko. Uwepo wake nyumbani huleta hali ya usalama na uchangamfu na uwezo wake wa kulinda na kuwajali watu wanao mzunguka unamfanya kuwa sahemu muhimu ya familia ya angu.

Napenda sana kuwa na kitanda kizuri ambacho kinatoa faraja ya hali ya juu nakipendelea zaidi kile chenye godoro laini linaloutukua mwili vizuri badala ya kile kigumu kinachoweza kuleta usumbufu. Kwangu mimi kitanda bora ni kile kinachoniruhusu kupumzika kikamilifu baada ya siku ndefu ya kazi, kikinipea hisia ya wepesi na utulivu pasipo shinikizo lolote mwilini.

Mara nyingi kwenye wikendi zangu napenda sana kwenda kambi kwa sababu inanipa fursa ya kipekee ya kujitenga na kelele za mjini na kuungana kikamilifu na utulivu wa asili. Kwangu mimi hakuna kitu kinacho burudisha akili kama kulala chini ya anga la nyota. Kuwasha moto wa kambi na kusikiliza sauti za ndege na upepo mwanana asubuhi shughuli hii hainipi tu mapumziko ya mwili bali pia inanifundisha stadi za kujitegemea na kunifanya nithamini vitu rahisi maishani. Huku nikipata nishati mpya yakuanza wiki kwa hamasa na utulivu wa ndani.

Napenda sana kuvaa t-shati kwa sababu inanipea uhuru wa hali ya juu na faraja ambayo siwezi kuipata kwenye shati rasmi. T-shati ni vazi rahisi linaloendana na mazingira mengi ya kijamii na kunifanya nijihisi mwepesi wakati wowote. Tofauti na mashati ambao mara nyingi huwa na kola ngumu au vifungo vinavyoweza kubana na kuleta usumbufu. Ninavutiwa zaidi na mwonekano wa kisasa na wa kawaida ambao ni kwa kimombo huitwa casual unaopatikana kupitia t-shirt. Kwani unaniruhusu kuwa huru zaidi katika miondoko yangu huku nikihisi niko katika hali ya asili na tulivu pasipo kuhitaji mpangilo rasmi uliopitiliza.

Napenda sana kusoma au kusikiliza hadithi za ajabu na za kusisimua. Kwa sababu, zina uwezo wa kunisafirisha nje ya mipaka ya ulimwengu wa kawaida. Na kunipeleka katika nchi za kufikirika. Hadithi hizi ni chemichemi ya ubunifu inayochochea fikra zangu. Nikivutiwa zaidi na matukio, yasio ya kawaida, viumbe wa ajabu au siri zinazohitaji utatuzi mkubwa. Ninapata burudani ya kipekee, ninapo ona jinsi mawazo ya binadamu, yanavyoweza kuvuka ukweli, na kila siku na kutengeneza mazingira mapya, yanayonifanya nistaajabu, nitafakari, na kuona uwezekano wa vitu ambavyo nisingeweza kuvifikiria hapo awali.

Kwanza, kunapo kuwa na jua kali, mimi huhakikisha kuwa nimetumia kinga ya jua, ambayo kwa kimombo huiitwa Sunscreen. Pili, mimi huhakikisha kuwa nimevaa mavazi yanayo nikinga kutokana na jua lile. Najitahidi kuvaa nguo nyepesi, lakini ndefu zinazofunika mikono na miguu pamoja na kofia pana inoyoweza kuweka kivuli usoni, masikioni na nyuma ya shingo. Pia mimi huepuka saa za hatari nawaza kupunguza kukaa juani wakati wa mchana hususan katika masa nne asubui na saa kumi jioni. Kipindi ambacho miyale ya UV hua mikali sana.

Napenda sana sanaa ya fasihi kwa sababu ni kioo cha jamii kinachotumia lugha kwa ustadi mkubwa kuelimisha, kuburudisha na kuhifadhi utamaduni wetu. Kwangu mimi, fasihisi kusoma maandishi tu, bali ni safari ya kiakili inayo niwezesha kuingia katika ulimwengu wa wengine kupitia riwaya, kuhisi mahavi ya moyo kupitia ushairi na kushuhudia uhalisia wa maisha, kupitia tamthilia na maigizo. Ninavutiwa hasa na jinsi fasihi simulizi naandishi zinavyo weza kuibua hisia nzito na kuwasilisha falsafa tata za kimaisha na kutumia mbuni kama medhali, ngano na nahau zinazovutia. Sanaa hii inanipa uwezo wa kutafakari mambo ya kale, kuelewa ya sasa na kuwazia yajayo. Ikinifanya nijihisi kuwa sehemu ya simulizi kubwa ya ubinadamu.

Siku yangu ya kuzaliwa ndio tukio muhimu zaidi katika maisha yangu kwani inawakilisha mwanzo wa safari yangu hapa duniani na fursa ya kipekee ya kusherehekea zawadi ya uhai siku hii si tu sherehe ya kuongezeka kwa umri bali ni wakati wa thamani wakutafakari mafanikio nilioyapata changamoto nilizovuka na neema ya kupewa mwaka mwingine wakutimiza ndoto zangu. Ni siku inayounganisha familia na marafiki kunionyesha upendo, jambo ambalo hunipa nguvu mpya na hamasa ya kusonga mbele kwa matumaini makuu. Kila inapofika na jisikia mwenye shukrani kwa kila hatua niliyopiga. Nikiamini kuwa kila mwaka mpya ni ukurasa mweupe wakuandika simulizi bora zaidi ya maisha yangu.

Unapo kutana na hali ya wasiwasi, au msuko-suko wa mawazo, mimi hupata utulivu wa pekee kwa kufanya dua na kuzungumza na muumba wangu. Dua ni silaha na kimbilio ambalo hunipa amani ya moyo na kunikumbusha kuwa siko pekee yangu katika mapambano ya kimaisha. Ninapo inua mikono yangu na kunongona maneno ya kuomba msaada najihisi nimepata nguvu mpya. Ya ujasiri wakukabiliana na chochote kinacho nitatiza. Nikiamini kuwa kila jambo lina mlango wakutokea. Hali hii ya kiroho hunisaidia kuondoa hofu, kunipa subira na kujikaza nafsi yangu matumaini makubwa hata katikakati ya dhoruba kila zaidi.

Kitabu nilicho kisoma na kukipenda zaidi ni kitabu kinachoitwa Kigogo. Kigogo ni kitabu kilichoandikwa na mwandishi Asumpta. Mimi hupenda kitabu hiki, mwanzo huongelelea maswala tunayo yapitia. Sasa hivi katika nchi yetu ya Kenya. Mhusika ninaye mpenda zaidi katika kitabu kile ni Sudi. Sudi ni mhusika aliyepigania uhuru wa nchi yake bila kumwogopa, majoka aliyekuwa ni kiongozi wao. Aliyenishauri kusoma kitabu hiki ni mwalimu wangu aliye nifunza somo la kiswahili katika shule ya upili. Nam, ningependa kusoma kitabu kingine kilichoandikwa na mwandishi asumpta, mwanzo anaonekana kuwa ni mwandishi, anayeandika vitabu vyake kulingana na mambo ambayo yanaendelea katika jamii letu.

Ingawa watu wengi huona kukimbia kama njia bora ya kufanya mazoezi, mimi binafsi sipendi kukimbia kwa sababu nakiona kama kitendo kinachouchosha mwili na akili kwa haraka sana badala ya kunistarehesha. Kukimbia kunaniletea shinikizo lisilo la lazima kwenye viungo na mapafu. Jambo ambalo hupunguza hamasa yangu ya kufanya mazoezi. Badala yake, mimi huvutiwa zaidi na aina nyingine za harakati. Zisizo na kasi kubwa kama vile kutembea kwa utulivu, kuogelea au mazoezi ya kunyoosha misuli. Ambayo yananiruhusu kufurahia mazingira na kusikiliza mwili wangu bila kuhisi niko kwenye mbio. Dhidi ya muda.

Napenda sana kula nyumbani kwa sababu inanipa fursa ya kufurahia chakula nilicho kipika mwenyewe kwa mikono yangu. Jambo ambalo hunipa kuridhika kwa hali ya juu kuliko kula mikahawani. Kupika ni sanaa inayo niwezesha kudhibiti ubora, ladha na usafi wa viungo ninavyo vitumia. Nikihakikisha kila mlo unalingana kikamilifu na mapendekezo yangu. Ninathamini sana utulivu na falagha inayopatikana nyumbani, ambapo naweza kula kwa amani bila kelele za nje au shinikizo la mazingira ya kigeni. Chakula nilicho kitayarishaa mwenyewe, kinaladha ya kipekee, ya upendo na umakini. Nimeona kuwa utaratibu huu, si tu unaniimarisha kiafya, bali pia unanipa furaha ya kweli na amani ya moyo kila ninapoketi mezani.

Nasaidia jamii yangu kwa kuhifadhi mazingira na kupanda miti. Naamini kuwa kuhifadhi mazingira ni wajibu wa kila mmoja wetu. Na mimi binafsi nasaidia jamii yangu kwa kushiriki kikamilifu katika kampeni za kupanda miti na utunzaji wa wasili. Nimejitolea kuongeza juhudi zangu katika kuelimisha wengine juu ya umuhimu wa miti katika kukabiliana na mabadiliko. Nikiamini kuwa kila mche wa mti ninaoupanda ni uwekezaji kwa ajili ya hewa safi na mustakabali wa vizazi vijavyo. Kuona mazingira yanavyozunguka jamii yangu yakiwa ya kijani na yenye ustawi hunipa faraja kubwa. Kwani najua kuwa kupitia hatua hizi ndogo za kuzuia momonyoko wa udongo na kuhifadhi vyanzo vya maji ninachangia katika kutengeneza mazingira salama na yenye afya kwa kila mmoja wetu.

Wakati wawasubui ndio wakati wangu bora wakufanya kazi. Kwani akili yangu inakuwa imepumzika na inautulivu mkubwa wakutosha kukabiliana na majukumu magumu. Nimegundua kuwa uwezo wangu wakufikiria na kutatua matatizo unakuwa katika kilele chake saa chache bada ya kwamuka. Hali inayoniwezesha kukamilisha kazi nyingi kwa umakini na kasi zaidi kabla ya kelele na mivurugo ya mchana kwanza. Utulivu wa asubui mwanana, unanipa hamasa ya kipeke na nishati chanya jambo ambalo linalisaidia kwanza siku kwa malengo yaliopangwa vizuri na kufikia matokeo bora yenye ufanisi wa hali ya juu.

Napenda sana viatu vya michezo ambazo kwa kimombo ni sports shoes kwa sababu vinatoa mchanganyiko kamili wa mtindo faraja na utendaji ambao ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku tofauti na aina nyingine za viatu vya michezo vimeundwa mahususi kwa ajili ya kutoa msaada wa kutosha kwa miguu na mwili mzima. Jambo linalonifanya nijiskie mwepesi na mwenye nguvu ninapo kuwa natembea au kufanya shughuli mbalimbali. Pia, soko la mwaka huu limetoa miundo mbalimbali yenye rangi za kuvutia na teknolojia mpya za upumuaji na unyumbufu. Jambo linalo ni ruhusu kuvivaa viatu hivi katika mazingira mingi tofauti. Iwe ni mazoezini, kazini, au hata matembezini. Huku ni kijihakikishia muonekana wa kuvutia na ustawi wa kudumu wa miguu yangu.

Ingawa sijawahi kupata fursa ya kupiga kura katika uchaguzi uliopita nimechukua hatua muhimu kwa kujiandikisha na kuchukua kadi yangu ya kupiga kura nami niko tayari kabisa kushiriki katika uchaguzi ujao kwangu mimi kupata kadi hii ni ishara ya utayari wakutekeleza wajibu wangu kama raiya na kutumia haki yangu ya kikatiba kuamua hatima ya uongozi wa nchi yangu. Nimehamasika sana msimu huu na nimejipanga kwa umakini kufuatilia sera na miongozo ili niweze kufanya maamuzi sahihi siku ya uchaguzi. Nina amini kuwa kura yangu ni sauti yangu na nimejipanga kuhakikisha kuwa wakati huu sauti hiyo inasikika kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa jamii yetu.

Ninapo kuwa na furaha nyumbani njia yangu bora kusherehekea hali hiyo ni kuingia jikoni na kuanza kuandaa mapishi mapya ambayo sijawai kujaribu hapo awali kupika mlo mgeni ni aina ya sanaa na tiba inayostawisha ubunifu wangu ambapo mchanganyiko wa viungo na harufu nzuri jikoni huongeza maradufu furaha nilio nayo. Nimekua nikivutiwa zaidi na majaribio ya vyakula vya asili vilivyo boreshwa na vionjo vya kimataifa. Kwani mchakato wa kujifunza, hatua mpya na hatimaye kuonja matokeo ya kazi ya mikono yangu, hunipa kuridhika kwa kipekee. Kila ninapo fanikiwa kuandaa mlo mtamu na wa kuvutia najisikia mwenye amani na fahari. Nikiona kuwa nyumba yangu imekuwa sehemu ya ugunduzi na ladha mpya zinazo changamsha nafsi.

Napenda sana kulima bustani kwa sababu inanipa fursa ya kipekee ya kukuza maua ya rangi na harufu tofauti ambayo huleta urembo na uhai katika makaazi yangu bustani si eneo la mimea tu bali ni sehemu ya tiba na utulivu ambapo naweza kuungana na asili huku nikihakikisha mazingira yangu yanabaki kuwa safi ya kijani na yenye hewa mwanana. Nimepata hamasa kubwa ya kuendeleza hobi hii kwani kuona maua yanachanua kutokana na jutihada zangu kunanipa furaha ya ndani na kurithika kwa kuona mazingira yanayonizunguka yanavutia na kutunza uasili wake.

Napenda sana kutumia mfumo wa usalama wa alama za vidole kwa sababu unanipa mchanganyiko wakipekee wa urahisi na ulinzi wa hali ya zu katika maisha yangu ya kidigitali. Kutumia kidole changu kufungua simu, kompyuta au kuingia kwenye akaunti nyeti ni njia salama zaidi kuliko kukumbuka nywila ndefu ambazo zinaweza kusahaulika au kuibiwa kwa urahisi na wadukuzi. Ninathamini sana jinsi teknolojia hii ya kibayometriki inavyofanya kazi kwa sekunde chache ikiniokaa mda na kunipa amani ya moyo nikijua kuwa taarifa zangu binafsi zinalindwa na utambulisho wangu wa kipekee ambao hauwezi kuigwa na mtu mwingine yeyote.

Napenda sana kutumia muda wangu wa bure kutembea na kuendesha baiskeli. Kwa sababu, shughuli hizi zinanipa fursa ya kipekee ya kuimarisha afya yangu huku ni kifurahia hewa safi na mandhari ya nje. Nimegundua kuwa kuendesha baiskeli kuna nipa hisia ya uhuru na kasi inayochangamsha mwili. Wakati kutembea kuna niruhusu kutulia na kutafakari mambo mbali mbali kwa utulivu. Mchanganyiko wa michezo hii, mwilini, ninjia bora ya kupunguza msongo wa mawazo na kuujaza mwili wangu nishati chanya, jambo linalonisaidia kubaki mchangamfu na mwenye afya bora wakati wote.

Ninapolemewa na msongo wa mawazo utaratibu wangu mkuu wakupata utulivu unaanza kwa kufanya dua ili kuimarisha na nafsi yangu na kutafuta amani ya kiroho kutoka kwa muumba. Baada ya hapo mimi upenda kutembea na kuelekea kwenye maporomoko ya maji ambapo sauti ya maji yanayotiririka na eneo mwenana ya asili unisaidia kupunguza mawazo na kurudisha utulivu wa akili. Nimegundua kuwa mchanganyiko huu maombi na kuungana na uzuri wa asili ni tiba ya kipeke inayofuta kabisa hofu na kunijaza nishati mpya ya kukabiliana na changamoto za maisha kwa ujasiri na matumaini.

Kusubiri kwenye mstari ni jambo ambalo linanifunza nidhamu ya kuwa na subira kwani inanikumbusha umuhimu wa kuheshimu utaratibu na kusubiri zamu yangu kwa utulivu. Wakati huo mfupi wa kusubiri unanipa fursa ya kutulia kutafakari na kujenga uvumilivu ambao ni sifa muhimu katika maisha ya kila siku. Hata hivyo, subira yangu ina mipaka. Ingawa ninaweza kuvumilia kidogo, sipendi kusubiri kwa mda mrefu, uliopitiliza, kwani nathamini sana mda wangu, na ninaamini kuwa mifumo ya kisasa inapaswa kuwa na ufanisi wa kutosha kuzuia, ucheleweshaji usio wa lazima. Ninajitahidi kubaki mtulivu lakini ufanisi unabaki kuwa kipaumbele changu ili niweze kuendelea na majukumu mengine ya siku kwa wakati.

Mji ambao ningependa sana kutembelea ni mji wa new york marekani kwa sababu ni kitovu cha kipekee cha utamaduni sana na uchumi kinachovutia watu kutoka kote duniani. Kivutio changu kikuu ni kuona manthari ya kuvutia ya majengo marefu kama vile empire state building na kushuhudia msisikimuko wa tenis square uliopambwa kwa taa na teknolojia ya kisasa Heitha ningependa kutembelea katika bustani ya St. So Park ili kupata utulivu katikati ya mji huu wenye harakati nyingi na kufurahia maonyesho ya sanam ya kiwango cha juu katika majukwaa ya Broadway. Kwangu mimi new york ni mji ambao haulali na kutembelea huko kunanipa fursa ya kujionea mchanganyiko wa ajabu wa lugha vyakula na historia ambavyo vinaufanya kuwa moja wa mji mashuhuri zaidi ulimwenguni.

Napenda sana kupaka rangi kwa sababu inanipa uhuru wa kucheza na vionjo tofauti vya rangi na kuleta uhai kwenye maumbo jambo ambalo hunipa utulivu na furaha ya kipeke. Hata hivyo sipendi kuchora michoro kwanzia muanzo kwani najua fika kuwa hiyo siyo talanta yangu na sina ule ustadi wa kunakili maumbo kwa usahihi kwenye karatasi. Kupaka rangi nitiba inayo stawisha ubunifu wangu pila shinikizo la kuhitaji usahihi wa kitalanta katika utoraji. Ikiniwezesha kufurahia mchakato wa sana kwa namna rahisi inayo pendeza nafsi yangu.

Tegi niliowachaguwa na kuwafuga nyumbani kwangu ni kuku. Kwani nimegundua kuwa wanamanufaa chungu nzima yanayochangia ustawi wa familia yangu. Kufuga kuku ni uwekezaji wenye tija kubwa kwa sababu wanatupatia mayai safi na nyama yenye proteni bora kila wakati. Jambo linalo saidia kupunguza garama ya chakula na kuimarisha afya zetu aitha kuku ni rahisi kuwatunza na samadi yao ni mbolea mzuri sana kwa ajili ya bustani yangu ya mboga na maua. Hivyo kutengeneza mfumo wa asili wa uzalishaji. Zaidi ya manufaa ya kiuchumi na lishe kuwatazama wakizunguka uwanjani kuna leta hali ya uchangamfu na uhai nyumbani. Jambo linalonifanya nithamini sana uamuzi wangu wafuga viumbe hawa wenye faida chungu nzima.

Kazi ninayo dhamini zaidi kuliko zote ni kazi ya kutuo huduma ya kwanza. Kwani ninaamini kuwa huo ni wito wa kibinadamu unaolenga kuokoa maisha na kutuo msaada wa haraka wakati wa sarula. Ninatambua kuwa ujuzi wa huduma ya kwanza ni daraja muhimu kati ya kutokea kwa ajali na kupata matibabu ya kitaalamu ambapo hatua ndogo za haraka zinaweza kuleta tofauti kati ya kifo na uhai. Kuwa na uwezo wa kumsaidia mtu, anayekabiliwa na hatari kunanipa kuridhika kukubwa na amani ya moyo. Nikijua kuwa ninachangia katika kuifanya jamii yangu kuwa mahali salama zaidi. Ninathamini kazi hii kwa sababu inahitaji ujasiri, utulivu na upendo wa dhati kwa binadamu wenzako. Sifa ambazo ninamini ninguzo kuu zaungwana.

Penda sana kunywa juisi ya ukwaju iliyo baridi kwani mchanganyiko wake wa asiili wa utamu na uchachu kidogo huleta ubaridi wakipekee mwilini. Kwangu mimi ladha ya juisi hii inakamilika zaidi inapoongezwa mdalasini. Ndimu na sukari kupigana na uchachu ule. Vionjo ambavyo kuleta harufu nzuri na msisimuko wakipekee kwenye kila funda ni nalokunywa mchanganyiko huu si tu kinywaji cha kuburudisha wakati wa joto. Bali pia ni mlo wakipekee wenye faida nyingi za kiafya unaonifanya nijihisi nimechangamka na mwenye nguvu mpya kila ninapoufurahia.

Wakati wa mapumziko yangu ya mchana, mimi hupenda kutumia mda huo kwa ufanisi kwa kufanya utafiti, juu ya mambo mbalimbali, yanayo nivutia na yanayohusiana na kazi yangu. Badala ya kupumzika tu, mimi hutumia wakati huo kutafuta taarifa umpya mtandaoni, kusoma machapisho ya kitaalamu, au kufuatilia uvumbuzi wa hivi punde ili kujimarisha kimarifa na kuboresha ujuzi wangu. Kwangu mimi utaratibu huu wakufanya utafiti wakati wa mchana unanisaidia kubaki na uwelewa mpana wa mambo ya nayo endelea duniani na unanipa hamasa mpya ya kuendelea na majukumu ya mchana nikiwa na mawazo safi na suluhu za kibunifu.